Unaweza kuwashugulikia wateja wangu kwanza unafaa kujua ni nini walicho hitaji Ukiweza kujua nini wateja wako wana hitaji Unaweza kununua bidhaa hizo na kuziweka katika duka yako Yapili ni kujua bei katika soko Ukiweka bei yako kama ya wauzaji wengine ama weke chini utaweza kupata wateja wengi kuliko wengine.